Ndiyo, mimi utumia mitandao ya kijami kama Facebook, Instagram na TikTok. Lakini ni nayo ifahamu vizuri na jua inavyofanya kazi. Mitindo iliyo nayo na ninaweza kusaidia kuandika poster, kujibu DMs, kupanga content yangu au, kukushauri jinsi ya kuitumia vizuri. Pia ninayo apps mingi kwa simu ya mitandao ya kijamii.

Shughuli ninayoipenda sana ni kusikiliza mziki. Hunisaidia kupumzika, kufikiria na wakati wengine hunipea nguvu ya kuendele na shughuli zangu, pia napenda kusoma au kuzungumza na watu kwa sababu kila mtu hanaba hadithi au wazo jipya la kujifunza kwa hivyo mimi kwa wakati mingi napenda kusikiza mziki na wakati mwingine napenda kusoma kitabu aina tofauti tofauti.

Najenga mahusiano mazuri na wafanyakazi wenzangu kwa mawasiliano ya wazi na heshima. Najitahidi kusikiliza maoni yao, kushirikiana katika kazi za pamoja na kusaidiana pale inapobidi. Pia uhakikisha ninatimiza majukumu yangu kwa wakazi kwa sababu kuaminika na kunajenga uhusiano mzuri kazini. Zaidi ya hayo napenda kuwa na mtazamo chanya na ushirikiano kwa mazingira mazuri ya kazi hufanya timu ifanye kazi kwa ufanisi zaidi.